Napenda kusafiri ni kitumia GPS sababu kubwa inawafanya nipenda GPS ni rahisi na uwakika wake. Asa naposafiri kuenda maino ambayo siyajui vizuri. GPS hunipa mwongozo wa hatua kwa hatua, unonyesha njia fupi au salama zaidi na hunisaidia kuepuka kupotea au kupoteza muda bila sababu. Kitu kiengini natokipenda kuhusu GPS ni kwamba ubadilika kulingana na hali halisi ya safari. Kama kuna msongamano wa magari, ajali au barabara imefungwa, GPS naweza kubadilisha njia papo hapo. Hii unifanya nejisikia salama na mwenye kujiamine. Kwa sababu, najua kuna msaada wa kunelekeza kila hatua ya safari. Pia, nirahisi sana kutumia. Asa, ukiwa na simu ya mkononi ambayo karibu kila mtu wa kuna usiku hizi. Hata hivyo, siwezi kusema kwamba sipindi ramani kabisa. Ramani za karachasi hizi na mfuto waki wakipeke. Asa wakatu wa kusafiri, asa wakatu wa safari za burudani au kujifunza geografia ya enio fulani. Kutumia ramani hunifanya nifikire zaidi, kuelewa mwelekio wa maineo na kujifunza barabara kwa undani. Ramani hunikumusha safari za zamani wakati watu walazimika kutegemea akili na alamu za barabara. Kwa jumla, napokuwa kunye safari ya raka hau ya kikazi. GPS ndio chaguwe langu kuu kwa sababu ya ufanisi wake. Lakini, nikisafiri kwa ajili ya kujifunza, kutalina, kujifurahisha, kutumia ramani, kunaweza kuwa uzoefu mzuri na wa kufurahisha. Kwa hivyo, ingawa na pendelea GPS naona kuwa kila mmoja inaa na fasi yake na yote mawili ya naweza kufanya safari iwe ya kuvutia kulingana na mazingira na lengo la safari. Lakini, kwa jumla na penda kutumia GPS.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa na nikinywaji ambacho nimekua nikikipenda tangu utotoni. Maziwa hunipa hisia ya utulivu na faraja, hasa napokunywa asubui au jioni. Kuna kitu cha kipeke kuhusu kikombe cha maziwa. Latha yake laini na inye utamu wasili hunifanya nijisikie nikima nimetulia na tayari kuendelia na shuguli zangu. Napenda maziwa pia kwa sababu ya faida zake kiafya. Najua ya na virutubisho muhimu kama kalshiamu, protini na vitamini ambazo unisaidia kuimarisha mfupa na meno pamoja na kutoa nguvu za mwili. Hii unifanya nijisikia kama nina jitunza vizuri. Hasa ninapoyafanya kuwa sehimu ya ratiba yangu ya kila siku. Wakati mwingine unisaidia hata kupunguza nja au kunituliza kabla ya kulala. Ninafurahia zaidi maziwa yakiwa ya moto kidogo Hasa wakati wa subu baridi au jioni yenye upepo maziwa ya moto unipafaraja ya kipeke karibu kama kumbatio la joto Wakati mwingine uongeza latha kwa kueka chai, kakao au asali kidogo kulingana na hali ya siku Lakini hata maziwa baridi nayo ninapenda hasa wakati wa joto kali Kumbu kumbu nyingi za utotoni zina usieno na maziwa. Kula kifungua kinwa na familia, kunwa maziwa kabla ya kuenda shule au jioni tulipokuwa tukikaa pamoja nyumbani. Hivyo, kila ninapokunwa maziwa, ninahisi isia ya nyumbani na usalama. Kwa kifupi napenda kunya maziwa kwa sababu ni kinyoaji chenye afya, kinachotuliza na kilichojaa kumbu kumbu mzuri. Ni sehemu ndogo lakini muhimu ya maisha yangu ya kila siku na na pia kunifanya nijisikia nikiwa na nguvu na amani inapokunywa.

Napenda wanyama wa aina mbali mbali, lakini wanyama ninawapenda zaidi ni wanyama wa kufugwa na pia baadhi ya wanyama wa porini. Hasaa, wale wanaoonyesha tabia za upole, uaminifu au hekima ya asili. Kwanza kabisa, napenda sana mbwa. Mbwa ni wanyama wa kipekee kwa sababu ya uaminifu wao mkubwa kwa binadamu. Wanajua kuonyesha upendo bila masharti, wanahisi hisia za mtu na mara nyingi huwa kama rafiki wa karibu sana wa familia. Ninapenda jinsi mbwa wanavyolinda wamiliki wao, kucheza kwa furaha na kuwa tayari kushirikiana na binadamu muda wote. Kuwa na mbwa karibu, hunipa hisia ya usalama, furaha na urafiki wa kweli. Pia napenda paka hasaa kwa tabia yao ya utulivu na uhuru. Paka ni wanyama wenye hekima ya aina yake, hawalazimishi upendo wao, lakini wanapouonyesha huwa wa dhati sana. Napenda jinsi wanavyo penda kukaa kimya, kulala, karibu, au kucheza pekee yao bila kelele nyingi. Paka hunikumbusha umuhimu wa kujitegemea na kuthamini utulivu. Upande wa wanyama pori, napenda sana tembo. Tembo ni wanyama wakubwa lakini wapole, wenye kumbu kumbu nzuri na mshikamano wa kifamilia. Napendezwa na jinsi wanavyolinda familia zao, kuomboleza wenzao wanapofariki na kuonyesha hisia kama huzuni na furaha. Tembo hunifanya niheshimu sana asili na hekima iliyomo ndani yake. Napenda pia ndege hasaa kwa sababu ya uhuru wao. Kuwaona wakiruka angani kunipa hisia ya matumaini na uhuru. Ndege hunikumbusha kwamba licha ya changamoto za maisha badou Kuna nafasi ya kuinuka na kusonga mbele. Kwa jumla, napenda wanyama kwa sababu wananifundisha upendo, uaminifu, uvumilivu na kuheshimo maisha.

Ninapofanya kazi ya kushirikiana na timu huwa nachukua jukumu hilo kwa umakini mkubwa kwa sababu naamini mafanikio ya kweli yanatokana na ushirikiano mzuri. Kwanza kabisa ninaakikisha ninaelewa malengo ya timu. Kabla ya kwanza kazi napenda kujua tunalenga kufanikisha nini kila mtu anajukumu gani na muda uliyopangwa ni upi. Hii hunisaidia kufanya kazi kwa mwelekeo mmoja na wenzangu bila kuchanganyikiwa. Pili, ninajitahidi kusikiliza mawazo na maoni ya wenzangu kwa makini. Kila mtu ana uzoefu na mtazamo tofauti na mara nyingi mawazo mazuri hutoka kwenye majadiliano ya pamoja. Kwa hiyo, si harakishi kutoa uwamuzi wangu peke. Badala yake na heshimu michango ya wengine na kujenga juu ya mawazo yao. Hii huimarisha mshikamano na kufanya kila mtu ajisikie anathaminiwa. Ninapokuwa sehemu ya timu napenda pia kutoa mchango wangu kwa uwazi na kwa wakati. Nikipewa jukumu fulani nalitekeleza kwa bidii na kuwakikisha ninaripoti maendeleo yangu kwa timu. Hii ujenga uwaminifu na kuwafanya wenzangu wajue kuwa wanaweza kunitegemea. Pia niko tayari kusaidia pale ambapo mwenzangu wanaitaji msaada hata kama si jukumu langu moja kwa moja. Kipengele kengine muhimu ni mawasiliano ya heshima. Hasa, kunapotokea changamoto au tofauti za maoni. Ninapokutana na mgogoro ndani ya timu napendelea kuzungumza kwa utulivu, kueleza mtazamo wangu bila lawama na kutafuta suluhisho la pamoja. Lengo langu huwa si kushinda mjadala, bali kuhakikisha timu inasonga mbele kwa amani na ufanisi. Kwa kifupi, nashirikiana kwa timu kwa kuelewa malengo ya pamoja, kusikiliza na kuheshimu mawazo ya wengine, kutekeleza majukumu yangu kwa uwajibikaji, kuwasiliana kwa uwazi na heshima, kusaidiana na kujenga mshikamano.

Nikipaswa kuchagua kati ya upepo wa asili na esi ningesema na pendelea upepo wa asili zaidi. Upepo wa asili hunipahisia ya uhuru na uhai. Napohisi upepo ukipuliza hasa jioni au wasubuhi na isi kama mwili na akili vinapata pomziko lakwili. Upepo hunikumbusha mazingira ya asili kukaa nje chini ya mti karibu naririsha lilofunguliwa au kutembea mahali penya nafasi wazi. Kuna utulivu fulani unawukuja na upepo wakawaida, hausumbui, hauleti kelele na hunifanya nijisikia karibu zaidina mazingira ya nayo nizunguka. Upepo pia hunikumbusha kumbukumbu nzuri. Kama kukaa nje na familia jioni, pazia likipeperusha taratibu au kulala usiku huku hewa safi kingia dirishani. Huo ni upepa unabeba amani na faraja ya asili na hunifanya nijisikie nikiwa huru na mtulivu. Hata hivyo, esi nayo ninaithamini hasa wakati wa joto kali sana au nina pukua kazini kwenye ofisi iliofungwa. Esi usaidia kuthibiti joto kunifanya niweze kuzingatia kazi bila kuchoka au kutuajasho. Ni msaada mkubwa katika mazingira ya mjini, ya mjini au sihimu ambazo, hewa ya asili haiwezi kuingia kwa urahisi. Lakini kwa jumla, nikipewa na fasi ya kuchagua bila vikuwa zo pepo wa asili, univutia zaidi kwa sababu ni wa asili, hauna garama na unipahisia ya amani ya kwili. Esi ni msaada mzuri lakini pepo kuniguza, zaidi, kihisia na kunifanya na jisikie, nikiwa hae. Kwa kifupi napenda zote mbili, lakini upepo wa asili unanafasi ya kipeke muyoni mwangu. Na sababu ya utulivu, uhuru na ukaribu wake wa mazingira ya asili.

Ndiyo, napenda kusikiliza redio na ni moja ya mambo ambayo, bado nayathamini sana hata katika enzi ya simu na mitandao ya kijamii. Redio ina mvuto wa kipeke kwa sababu unipa hisia ya kuunganishwa na watu wengine wengi kwa wakati mmoja hata kama sio nani nao. Kila ninapofungua redio na hisi kama niko sehemu ya mazungumzo makubwa yanawendelea mahali fulani. Napenda kusikiliza radio hasa asubui au jioni. Asubui hunisaidia kuwanza siku nikiwa na habari, mziki wakunipa nguvu na mazungumzo yanayo niamsha akili. Jioni au siku, radio hunipa utulivu, mziki wataratibu, vipindi vya mazungumzo au hadithi zinazo saidia kuondoa uchovu wa siku mzima. Sauti za watangazaji unipa isia ya ukaribu kana kwamba kuna mtu anazungumza nami moja kwa moja. Kitu kinachonivutia zaidi kuhusu redio ni mchanganyiko, waburudani na elimu. Unweza kusikiliza muziki, habari za sasa, vipindi vya ushauri au mjadala inayokufanya ufikiri zaidi kuhusu maisha na mjini. Wakati mwingine, napenda sana vipindi ambavyo watu upiga simu kushiriki maono yao. Unifanya nihisi sauti ya jamii kuelewa mitazamo tofauti ya watu. Redio pia unikumbusha kumbukumbu za zamani hasa nyakati za utotoni tulipokuwa tukisikiliza redio nyumbani na familia. Ilikuwa nisehemu ya maisha ya kila siku kupika, kusafisha au kupumzika huku redio ikipiga pembeni. Kumbu kumbu hizo unifanya nijisikie karibu na nyumbani na watu wangu. Kwa kifupi, mimi napenda kusikileza radio kwa sababu ni rahisi ya karibu na enye kuunganisha watu. Hata kama teknolojia imebadilika, radio bado ina nafasi yake maalumu moyoni mwangu kwa sababu ya sauti, hadithi na isia ya pamoja inayoleta.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na maisha yenye maana na mchanganya, mchango chanya kwa wengine. Siyo tu kufanikiwa binafsi, bali pia kuseidia watu wanaonizunguka kukuwa na kufikia malengo yao. Natamani kuona kazi ni nayofanya ina athari ya kweli. Iwe ya kupitia kuseidia timu, kushiriki marifa, au kuchangia katika miradi inauboresha maisha ya watu. Ndoto hii inausisha pia kukua kielimu na kitaaluma. Netamani kuendelea kujifunza, kujiongeza ujuzi na kuwa mtaalamu ninayeminika katika eneo langu. Kwangu, mafanikio siyo cheo peke au pesa, bali ni uwezo wakufanya kazi kwa wadilifu, kwa ubora na kwa kujiamini. Nataka kufikia hatua ambayo, watu wanaweza kunitegemea na kusema, huyu mtu anajua anachofanya na anafanya kwa moyo. Sehemu nyingine endoto yangu kubwa ni kuwa na maisha yenye usawa na tamani kufanikiwa kazini lakini pia kuwa na muda wa kutosha kwa familia, marafiki na afya yangu binafsi na taka kuhishi maisha yenye furaha, amani ya akili na shukurani kwa yale nilionayo. Kwangu mifanikio ya kwili ni pale unapoeza kutabasamu, kupomua kwa amani na kujua umefanya juhudi zako kwa waminifu. Ndoto yangu pia inausisha kuwacha alama nzuri. Natamani watu wakinikumbuka kama mtu mwenye huruma, anaiskiliza, anaisaidia bila ubinafsi na anayeshimu wengine. Hata kwa mambo madogo kama kutoa ushauri au msaada nataka kuwa chanzo cha mwanga kwa mtu mwingine. Kile, kila ninapofikiria ndoto yangu kubwa na hisi motisha na matumaini. Inafanya niendele kujituma kila siku hata mambo yanapokua magumu kwa sababu najua hivi. Ninachokipigania ni maisha yenye maana, mchango na amani ya kweli.

Muziki ninao sikiliza mara nyingi ni mchanganyiko wa aina tofauti, kulingana na hali ya moyo na kile ninachofanya kwa wakati huo. Kwa jumla, napenda muziki wenye ujumbe mzuri, sauti laini au midundo inayonipa nguvu na motisha. Mara nyingi husikiliza muziki wa R&B kwa sababu una hisia nzito na maneno yanayo guza moyo. Aina hii ya muziki hunisaidia kupumzika, kutafakari na kuungana na hisia zangu napokuwa nataka utulivu bada ya siku ndefu. Muziki huu, hunipa amani na kunituliza akili. Pia napenda muziki wa Afrobeat. Hasa ninapokuwa nataka nguvu na furaha. Midundo yake hunifanya nitetemeke kidogo, nisonge au nifanye kazi kwa mori zaidi. Ni muziki unaobeba furaha, utamaduni na maisha na hunifanya nijisikie hai na mwenye nguvu. Muziki pia wa, muziki wa nyimbo za mungu pia una nafasi muhimu katika maisha yangu. Huwa nikiusikiliza hasa ninapo hitaji faraja, matumaini na nguvu ya kiroho. Muziki huu hunikumbusha shukrani, imani na hunipa amani ya ndani hasa wakati ambapo mambo yanapokuwa magumu. Wakati mwingine, husikiliza pia muziki wa taratibu. Hasa ninapofanya kazi au kusoma. Muziki huu, hunisaidia kuzingatia bila kuvuruga mawazo yangu na pia hunifanya nifanye kazi kwa utulivu na umakini zaidi. Kwa kifupi, muziki ninao usikiliza mara nyingi ni ule unao lingana na hisia zangu. Iwe ni wa kutuliza, kunipa nguvu, kunifariji au kunifanya nifurahi. Muziki ni sehemu muhimu ya maisha yangu na hunisaidia kuelewa na kuishi vizuri kila siku.

Kitu kinachofanya ni furai sana ni wakati wakua na watu na wapenda au kufanya mambo rahisi lakini amana. Huraha yangu kubwa haitokani sana na vitu bi kubwa au viagarama. Bali utokana na nyakati ndogondogo zinazoja upendo, amani na kicheko. Moja vitu vina viofanya ni furai sana ni kukawa na familia au marafiki, kuzungunza, kucheka na kushirikia na hadithi. Wakati huo, hunifanya nijisikia kupenda na kuthaminiwa. Hata mazungumzi wa kawaida tu ya naweza kunipa furaha kubwa kwa sababu hunikumbusha kwa mbasiko pekiangu. Pia, ufurahia sana kufanikiwa katika jambu fulani, hata kama ni dogo. Kamilisha kazi kwa wakati, kujifunza kitu kipia, au kuna jitihada zangu, zikileta matokeo hunipahisia ya kuridhika na kujivunia. Furaha hiyo hunipa motisha ya kuendelea kujitahidi zaidi. Kwa karibu na mazingira ya asili hunipa furaha kubwa pia. Kutembea nje, kusikia upepo, kuwana miti na anga au kukaa kimia ni gitazama mantari hunituniza na kunifanya ijisikia hai. Asili hunipa amani ambayo ni ngumu kuipata kuingini. Vitu vingine vinavyo ni furahisha sana ni mziki, chakula kizuri na muda wakupomzika, kusikiliza wimbo ni naupenda, kula chakula na chokipenda au kulala kwa utulivu hunifanya ni jisikie ni kiwa sawa kabisa. Kwa kifupi, mimi kinachofanya nifurai sana ni mchanganyiko wa upendo wa watu, mafanikio madogo, asili na pia utulivu wa moyo. Gitu hivi hunikumbusha uzuri wa maisha na kunifanya nithamini kila siku nilionayo na kushukuru mola kwa siku hizi.

Kwa upande wangu, napenda zote mbili. Kusimamia na kusimamia. Kwa sababu, kila moja ina mchango wake muhimu katika ukuwaji wa kazi na utu binafsi. Kila nafasi inanifundisha kitu tofauti na kunisaidia kukuwa na namna yake. Ninapokua nasimamiwa napenda kwa sababu hupata fursa ya kujifunza na kuongozwa. Kuwa na mtu wakunielekeza hunisaidia kuelewa matarajio ya kazi, kuboresha ujuzi wangu na kupata mrejesho wakunijenga. Napenda kusimamiwa na kiongozi anayetoa muongozo kwa heshima, anaiskiliza na anainisaidia kuona maeneo ya kujiboresha bila kunidharau. Hii hunifanya nijisikie salama kazini na kunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Kwa upande mwingine napenda pia kusimamia wengine. Hasa pale ninapopewa fursa ya kusaidia watu kukua. Kusimamia hunipa fursa ya kuhamasisha, kushirikiana na kuwasaidia wengine kufikia uwezo wao kamili. Napenda kuwa kiongozi anayesikiliza, anayeelekeza kwa mfano na anayejali ustawi wa timu. Ninapoona mtu niliemsimamia akifanikiwa au akijiamini zaidi hunipa furaha kubwa na hisia ya kuridhika. Kile ninacho, kile kinachofanya nipende zote mbili, ni kwamba kila nafasi hunifundisha uwajibikaji na unyenyekevu. Unapokuwa, unasimamiwa, unajifunza kusikiliza na kufuata mwongozo. Unapokuwa, unasimamia, unajifunza kuelewa watu, kuwa na subira na kufanya maamuzi kwa busara. Kwa kifupi, ninaweza kufanya kazi katika pandezote mbili. Ninafurahia kusimamiwa kwa sababu hunijenga na kunifundisha na ninafurahi kusimamia kwa sababu hunipa nafasi ya kuchangia maendeleo ya wengine. Kwangu kilicho muhimu zaidi si nafasi, bali ni ushirikiano, heshima na lengo la pamoja kufanikiwa.

Programu ya simu ninayotumia kila siku ni kalenda au mpango wa kupanga muda. Kwa sababu, hunisadia kupanga siku yangu, kukumbuka mambo muhimu na kuhakikisha sina kupoteza muda. Kwa kila siku, napenda kuwa na mpangilio wazi wa majukumu, kazi, mikutano, ratiba, za kibinafsi na muda wa kupumzika. Programu hii hunipa mwongozo wa kunifanya nione kila kitu kilichopangwa kwa wazi. Mbali na kalenda pia, napenda kutumia programu ya mawasiliano. Hizi hunisaidia kuwasiliana na watu wa kazi, familia na marafiki kwa sababu maisha ya kila siku yanategimea mawasiliano mazuri. Programu hizi ni muhimu sana. Huna haja ya kuandika barua au kusafiri kila wakati unaweza kufikisha ujumbe kwa haraka na usahihi. Kwa upande mwingine, napenda pia kusikiza programu za muziki. Hizi pia nazitumia kila siku. Hasa wakati wa kazi au mapumziko. Muziki hunifanya nifanye kazi kwa furaha, huonyesha hisia nzuri au kunituliza baada ya siku ndefu. Ni njia ya kuburudika na kupata msisimuko kwa wakati mmoja. Kwa kifupi, programu ninazozitumia kila siku ni kalenda, ama mpango wa muda, mawasiliano na muziki. Kwa sababu, hizi zinanisaidia kupanga maisha yangu. Kuwasiliana kwa urahisi na kupata faraja au furaha. Zinafanya siku zangu kuwa rahisi, zenye ufanisi na zenye kuridhisha. Pia, ninapenda kutumia programu ambayo hunisaidia kunionyesha chakula kile ambacho nafaa kukula kwa mwili wangu. Programu hii inafanya niweze kukula chakula kenye afya na kinachojenga mwili wangu.

Mimi napiga picha kila siku au angalau mara kadhaa kwa wiki kulingana na kile kinachonivutia au mahali nilipo. Siku zote napenda kushika kamera au simu yangu na kurekodi kumbukumbu za mambo mazuri, manthari ya asili au nyakati za furaha na watu wangu. Picha kwangu sio tu kumbukumbu za kuona badaye, bali njia ya kuonyesha hisia, uzuri wa maisha na mambo madogo ambayo mara nyingine yanaweza kupitwa bila kugunduliwa. Kwa kawaida napiga picha kwa sababu ya asili ya manthari kama vile shambani, bustani, ziwa au milima. Manthari kama haya hunifanya nihisi utulivu na hunibadilisha asisi ya amani ya ndani. Pia napenda kupiga picha kwa watu wakaribu, familia, marafiki au wanyama wangu. Napenda kuifadhi nyakati za furaha na pamoja, kicheko na mazungumzo mazuri. Pia napenda kupiga picha mambo madogo madogo ya kila siku. Kama chakula nilichokipika, maua au vitu vinaviovutia macho. Hizi picha hufanya maisha ya kila siku yawe ya kumbukumbu na yenye furaha ya kuona tena. Kila picha ninayopiga hunikumbusha kumbukumbu nzuri na hisia za wakati huo. Mara nyingi hunisaidia kutafakari kuhusu maisha na kushukuru kwa yale niliyo nayo. Hivyo napiga picha mara nyingi lakini si kwa idadi tu. Bali kwa lengo la kuhifadhi kumbu kumbu na uzuri wa kila siku. Kwa kifupi, mimi hupiga picha kila siku au mara kadhaa kwa wiki. Na kila picha ni njia ya kusherekea maisha na kuhifadhi furaha ndogo ndogo.

Katika kazi yangu, nataka kufika mahali mbali lakini kwa njia yenye maana na mwelekeo wazi. Lengo langu si kufika tu juu kwa cheo, bali kufika mahali ambapo ujuzi wangu unaaminika, mchango wangu unaonekana na kazi ninayofanya ineleta matokeo chanya kwa watu na shirika kwa jumla. Kwa muda wa karibu, nataka kuendelea kujifunza na kujijenga kitaaluma. Nataka kupata uzoefu wa kutosha, kuboresha ujuzi wangu kila siku, na kuwa mtu anayeweza kushughulikia majukumu kwa uhakika bila kusimamiwa sana. Natamani kufika hatua ambayo, nikipewa jukumu, watu wanakuwa na imani kwamba, Nitalikamilisha kwa ubora na kwa wakati unaofa. Kwa muda na wakati, ningependa kukuwa hadi nafasi ya uongozi au uratibu, ambapo naweza kusaidia kupanga kazi, kuongoza timu na kuchangia maamuzi muhimu. Ninataka kuwa kiongozi anayesikiliza, anayejenga watu na anayehimiza ushirikiano. Kwangu, uongozi si kuamurisha, bali ni kuongoza kwa mfano na kutumika kutumikia wengine. Kwa muda mrefu zaidi, ndoto yangu ni kufika mahali ambapo, kazi yangu inaathari kubwa. Labda kuwa, mtaalamu mwenye heshima katika taaluma yangu, mshauri, au mtu anayachangia katika miradi mikubwa, inayoboresha maisha ya watu. Nataka kuwa taalama nzuri, situ kwa mafanikio ya binafsi, bali kwa kusaidia wengine kukua na kufanikiwa. Kila ninapofikiria kukusu, ninapotaka kufika katika kazi yangu, nahisi motisha na mwelekeoo. Inanisaidia sana kufanya kazi kwa bidii, leo, kwa sababu najua, kila hatua ndogo nauchukua, inakaribisha zaidi kwenye malengo yangu ya baadaye.

Ndiyo, nimewahi kununua tikiti za Tukio. Na kila Tukio ambalo nimehudhuria, limekua ni uzoefu wa kipekee. Mara nyingi, kununua tikiti kuna husiana na tamasha la mziki, michezo, au maonyesho ya kitamaduni. Ambapo, najua kuwa nitafurahia sana na kuunda kumbu kumbu zisizo sahaulika. Kwa kawaida, napanga mapema kabla ya kununua tikiti. Hasaa, pale ambapo Tukio ni maarufu au watu wengi wanahudhuria. Hii husaidia kwa kuakkisha sina, msongo wa mawazo au hatari ya kukosa nafasi. Pia napenda kuchagua tikiti kulingana na nafasi bora ya kuona na kusikia ili uzoefu uwe wa kufuraisha kabisa. Mara ya kununua tikiti nikijisikia msisimko na furaha kwa sababu ni ishara ya Tukio lililo mbele. Siku ya Tukio, napanga kila kitu. Kuhakikisha muda, wa kufika, mwendo wa kusafiri, na vifaa vyote ninavyoitaji. Wakati wa Tukio, furaha huongezeka zaidi, kushangilia pamoja na wengine, kuimba au kucheza, na kuhisi hisia za watu wengine, kunafanya uzoefu kuwa wa ajabu. Kwa mfano nilipoenda kwenye tamasha la mziki kununua tikiti kulikuwa hatua ya kwanza ya msisimuko. Nilijua kuwa siku hiyo nitaona wasanii ninaowapenda kushirikiana na mashabiki wengine na kujenga kumbukumbu nzuri. Ni hisia ya furaha ya kipekee kwa sababu unajua umetenga muda ya raslimali yako kwa jambo ambalo lakufanya uhisi kuishi kikamilifu. Kwa kifupi, nimewayi kununua tukiti la tukio mara kadha, sio mara moja tu. Na kila mara, ni furaha kubwa kwanzia kutoka hatua ya ununuzi hadi siku ya tukio. Nisehemu ya burudani, misisimuko na kuunda kumbu kumbu, zisizo sahaulika.

Wakati wa mapomziko ya mchana, napenda kutumia muda huu kwanji ambayo unisaidia kupomzika, kupata nguvu na kuanda akili yangu kwa kazi za badayo. Kwa kawaida, si muda kufanya kazi nzito, bali ni muda kupomzika kima akili na kima mwili. Kwanza, mara nyingi napenda kula chakula cha mchana kwa utulivu. Hii usaidia kutulia mwili na kunipani shati ya kutosha kwa kazi za baada ya mchana. Chakula cha mchana si lazima kiwe kikubwa sana, lakini napenda kikiwa na viru, viru tubisho na latha mzuri. Mara nyingine napenda kula kidogo ukune kipumzika au nikisoma kitu kidogo cha burudani kama jarida au habare. Pili napenda kutumia muda huu kupumzika kisaikolojia kwa mfano kukaa kidogo kimia kusikiliza mziki wa utulivu au hata kutembea kidogo. Kutembea nje au kuona mazingira ya asili kuna saidia kuondua msongo wa kazi ya asubui na kunipanguvu mpia. Hii ni njia nzuri ya kuondua uchovu wakili na mwili. Mara nyingi napenda pia kuzungumza na wenzangu au marafiki hasapale tukikosa na fasi ya kuzungumza katika kazi nzima ya asubui. Mazungumzo madogo ya kucheka au kushirikiana mawazo ufanya moyo unye nyekevu na kunifanya nijisikia furaha. Kwa kifupi, wakatu ya mapumziko ya mchana, ni nakula chakula, kupumzika kisa ekolojia, kusikiliza mziki, kutembea kidogo, au kuzungumuza na wenzangu. Huu ni muda muhimu sana kwa sababu unanipa ni shatimpia, unatuliza akili, na pia kunisaidia kuendeleza na kazi zangu kwa makini na furaha.

Usiku, kabla ya kulala, napenda kufanya shughli zinazoniachia utulivu na kuandaa akili na mwili kwa usingizi mzuri. Kwa sababu ni wakati muhimu wa kumalizia siku kwa amani na kujiandaa kwa siku inayofuata. Kwanza, mara nyingi napenda kupumzika na kutulia. Hii inaweza kuwa kwa kusoma kitabu kidogo, kusikiliza muziki wa utulivu au hata kuangalia tukio fupi la televisheni lisilo na msongamano mkubwa. Shugli hizi hunisaidia kuondoa mawazo ya kazi au msongo wa siku mzima na kunifanya nijisikie utulivu. Pili, napenda kufanya maandalizi ya iesho. Hii inaweza kujumuisha kupanga mavazi, nitayova, kuangalia ratiba za kazi au masomo, au kuandaa chakula cha asubuhi. Kwa kufanya hivyo, nafanya akili yangu ipumzike kwa sababu najua mambo muhimu yametengenezwa tayari. Baada ya hapo, napenda kutumia muda kidogo kwa tafakari au kuandika pensheni. Hii ni njia ya kuzungumza na akili yangu kueleza hisia za siku kushukuru kwa yale nilioyapata na kupata malengo madogo ya kesho. Ni kitu kinachonisaidia na utulivu wa moyo na kunifanya nijisikie tayari kulala. Mara nyingine napenda kujipanga kwa usingizi kama kuoga maji moto kidogo kufungua dirisha ili hewa safu ipite au kuhakikisha kwamba kipo safi na kimetulia. Shugli hizi ndogo lakini za maana usaidia mwili kupomzika kuandaha mfumo wa never na kuanza usingizi wakina. Kwa kifupi, usiku kabla ya kulala napumzika kupanga kesho, tutafakari na kujianda kima mwili na kisekolojia. Huu ni muda muhimu ambao ufanya usingizi wangu uwe wa amani na unwezesha kwa muka kesho ni kiwa na nguvu furaha na utulivu wakili.

Ninalinda faraga yangu mtandaoni kwa umakini mkubwa. Kwa sababu, ninaelewa kuwa ulimuengu wa kidigitali unafaida nyingi lakini pia unahatari zake. Kwa hiyo, nimejifunza kuchukua hatua mbali mbali ili kwakikisha tarifa zangu binafsi zinabaki salama na zinalindwa. Kwanza kabisa, nachagua kwa makini tarifa ninazo shiriki mtandahoni. Shiriki mambo ya siri, kama namba za kitambulisho, tarifa za benki, nenosiri au mahali nilipokuwa usahihi mkubwa. Kabla ya kueka picha au tarifa yote, ujiuuliza kwanza kama nisalama na kama haita, haita niweka katika hatari siku za usoni. Pia natumia manenosiri imara na tofauti kwa kila akaunti. Manenosiri yangu huwani wana mchanganyiku waherufu kubwa na ndogo namba na alama malumu. Pia naipuka kutumia nenosiri moja kwa akaunti zote. Pale ninapoweka nawasha uthibitisho wa hatua mbili. Hili kuongeza safu nyingine ya ulinzi. Tatu, ninakua makini sana na viyungo na ujumbe wa kutiliwa shaka. Siwai kubofia linki zisizo julikana au kufungua barua pepe kutoka kwa watu au vianzo ni sivyo vijua. Nimejifunza kuwa ulagawi mtandaoni ni wakawaida. Kwa hiyo, hua natahadire kila wakati. Nne, napenda kurekebisha mpangilio ya faraga kwenye mtandao ya jamii. Nachagua ni nani anaweza kuwona machapisho yangu, kunitumia ujumbe na kuwana tarifa zangu. Hii hunipa uthibiti zaidi ju ya maisha yangu ya mitandaoni na unifanya nijisikie salama. Mwisho nakikisha nasahihisha programu na simu yangu mara kwa mara kwa sababu masa sisho huja na maboresho ya usalama.

Wazo langu siku ya leo ni kuzingatia shukrani na kutafuta jambo moja la kufanya inaloboresha siku yangu. Siku nyingi tunakimbilia kwenye shugli bila kufikiria kile kilichopo leo, lakini kuchukua muda kidogo kwangalia kile tunacho. Na kile tunachoweza kufanya leo unisaidia kufanya siku iwe ya maana. Kwanza anzisha siku kwa kufikiria jambu ambalo unalo shukuru. Hii naweza kuwa familia, afya, kazi au hata kidogo kama kikombe cha, chai au wimbo unawapenda. Kuzingatia shukrani, kuna kunguza msongwa mawazo na kunisaidia kwanza siku kwa hisi ya nzuri. Pili, chukua muda kidogo kujuliza. Nini kitu kimoja hacha kufanya leo kita kacho ongenza tamani ofura katika maisho yangu. Hii inaweza kuwa kumsaidia mtu, kujifunza kitu kipia, kukamilisha kazi muhimu au hata kutembea kidogo nje na kuzingatia mazingira. Wazo hili lina kufanya uwe na mwele kio walengo badala ya kupita siku bila mpangilio. Tatu, changanya shughuli na muda wa kupumzika. Hata pale unapoji usisha na kazi kubo au changamoto. Akikisha unachukua muda wa kupumzika, kupumua na kufurahia vile kilichopo karibu nawe. Hii uongeza motisha, utua utulivu na akili na usaidia kufanya maamuzi bora. Kwa kifupi, wazo lango kwa siku ya leo ni anza na shukurani kwa jambu moja, tafuta jambu moja muhimu la kufanya litakalo ongeza thamani, ufuraha, changanya, kazi na muda wa kupomzika kufurahia na kufurahia. Kwa kufanya hivi, siku yako itakue nye mpangilio, furaha na maana na kuna kuza mtazamo chanya unaoleta amani andani.

Ndio, napenda sana kuchora na kupaka rangi, na kwa kweli ni moja wapo ya shughuli zinazo nipepea sana na kunifanya nijiskie mtulivu. Kwa upande wangu, kuchora si tu burudani, bali ni njia ya kuonyesha hisia, kufikiria kwa kina na kujieleza bila maneno. Napenda kuchora michoro midogo ya mandhari, wanyama au vitu vinavyo nivutia na wakati mwingine kuchora kile ninacho hisi kwa njia ya rangi na mistari. Kupaka rangi kunanifanya nijisikie mtulivu na nikiwa na furaha ya ndani. Hata kuchora tu kwa kupaka rangi ndani ya muundo uliotengenezwa tayari kuna, Kuna punguza msongo wa mawazo na kunanisaidia kuzingatia sasa. Napenda rangi zinapochanganyika, zikitengeneza mandhari au picha za kuvutia kwa sababu hunipa hisia ya kuthihirika na ubunifu. Kitu kingine kinachovutia ni kwamba kuchora au kupaka rangi kunanifundisha uvumilivu na umakini. Ni lazima uangalie mistari, rangi na maumbo au mara nyingi hunisaidia kuamrisha akili zangu katika kupanga na kutengeneza kitu kwa ustadi. Ni uzoefu wa, ni uzoefu wa ubunifu ambao hupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie nimetulia. Zaidi ya hayo, mara nyingi napenda kuchora au kupaka rangi wakati ya mapumziko au jioni, ili kuondoa uchovu wa siku mzima na kupata furaha ya kipekee. Pia ni njia nzuri ya kujieleza kihisai, hasa pale nikiwa na hisia ambazo si rahisi kueleza kwa maneno. Kwa kifupi napenda kuchora na kupaka rangi kwa sababu kuniinulia moyo, kunituliza, kunifungua ubunifu na kunifaya nijisikie furaha ya ndani.

Napenda kuenda madukani wakati ambao kuna utulivu na msongamano mdoku wa watu kwa sababu unipa nafasi ya kufanya manunuzi kwa utulivu bila haraka. Mara nyingi napendelea kuenda asubui mapema hasaa siku za kawaida za wiki. Wakati huo maduka huwa hayajaja watu wengi, huduma ni ya haraka na ninaweza kuangalia bidha kwa makini bila usumbufu. Wakati mwingine pia napenda kuenda jioni za kawaida baada ya shuguli nyingi za mchana kuhisha. Jioni huwa na hali ya utulivu kidogo hasaa kama siku za mwisho wa wiki. Pia huwa na muda wakutosha wa kufikiria ninachoetaji kulinganisha bei na kufanya maamuzi bila presha. Kwa kawaida naepuka kuenda madukani wakatu wa mzungamano mkubwa kama vile mwisho wa wiki au wakati wa siku kuu. Izipokuwa kama ni lazima. Watu wengi foleni ndifu na kelele nyingi hunifanya nichoke haraka na kupoteza utulifu wa kufanya manunuzi vizuri. Napenda pia kupanga kabla ya kuenda dukani kuandika urodha ya vitu, vinaviyoitaji na kuweka bajeti. Hii unizaidia kutumia muda mfupi lakini kwa ufanizi na kuhakikisha sinunui vitu visivyo vya lazima. Kwa kifupi napenda kuenda madukani asubui mapema au jioni tulivu. Wakati ambapo, mazingira ni mazuri, watu si wengi, na ninaweza kufanya manunuzi kwa utulivu, kwa umakini na pia kwa furaha.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video. Asa, michezo inayochanganya burudani na kufikiria kwa kina. Michezo ya video kwangu, si tu ya kupoteza muda, bali ni njia ya kupumzika, kufungua akili na wakati mwingine, kujifunza ujuzi, mpya, kama kupanga mikakati, kufanya maamuzi ya haraka na kushirikiana na wengine. Napenda zaidi michezo yenye hadithi au michezo ya mikakati. Kwa sababu, unipa nafasi ya kuingia kwenye dunia tafauti kabisa. Unapocheza michezo wenye hadithi mzuri unajikuta unaelewa wahusika, changamoto zao na malengo yao. Karibu kama kusoma kitabu, lakini kwa njia ya kuona na kushiriki. Hii, unifanya nijisikie ni mesafiri bila kuondoka nyumbani. Pia napenda michezo ya video inayohusisha ushirikiano na wingine kama michezo ya timu au ya mtandaoni. Kucheza na marafiki hunifanya nijisikie, nimeunganishwa na watu, huongeza furaha na ufundisha mawasiliano na kazi ya pamoja. Kushinda au hata kupoteza pamoja huwa na maana zaidi kuliko kucheza peke yako. Hata hivyo napenda kucheza michezo ya video kwa kipimo na nithamu. Siichezi muda mrefu kupita kiasi kwa sababu ninaamini katika uiyano kati ya burudani kazi na kupumzika. Mara nyingi ucheza wakati ya mapumziko au baada ya kukamilisha majukumu ya siku kama zawadi ndogo kwa juhudi nilizoweka. Kwa kifupi, napenda kucheza michezo ya video kwa sababu ya inanipa burudani, unisaidia kupumzisha akili wakati ambao nimechoka na nimekuwa na siku, mrefu, uniongeza uwezo kufikiria na uniletea furaha, mradi tuu inachezwa kwa uwiano mzuri na maisha ya kila siku.

Kila siku, mimi napendelea kutumia njia ya kusafiri inayofaa zaidi kulingana na umbali, muda na urahisi. Kwani njia hii, huchangia sana utulivu wa siku na ufanisi wa shugli zangu. Kwa kawaida, napendelea kutembea kwa miguu ikiwa sehemu ninayoenda si mbali. Kutembea, kunanipa furusa ya kukaa karibu na mazingira, kupata hewa safi na kufanya mazoezi ya mwili kidogo. Pia, kuna nisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu na akili safi. Kwa umbali mrefu zaidi, napendelea kutumia usafiri wa uma kama daladala, matatu au basi kwa sababu ninafuu, rahisi na usaidia kuepuka msongamano wa magari. Usafiri wa uma pia umesaidia kuzingatia kazi ndogo au kupanga siku yangu nikiwa safarini kama kusoma, kusikiliza mziki au kupanga malengo. Mara nyingine, pale ninapohitaji haraka au kwenda mbali napenda kutumia gari za kibinafsi. Njia hii hunipa uhuru zaidi, unarahisisha usafiri wa haraka na nisalama pale napohitaji kuthibiti muda wangu. Kwa kifupi njia nazotumia kwa kila siku ni kutembea usafiri wa uma na gari binafsi na kutembea ni kwa umbali ni kwa sababu ya kwa umbali mfupi na kupata hewa safi. Gari ya uma ni kwa sababu ya umbali mrefu nafuu na nirahisi na gari ya kibinafsi ni kwa sababu pale na pohitajika haraka na uhuru zaidi. Kupanga njia ya usafiri kwa uangalifu kuna nisaidia kuchelewa kidogo kuwa na utulivu na kufanya siku yangu iwe yenye tija na furaha mpito mpito. Hata hivyo njia ninayopenda sana kutumia ni gari ya kibinafsi na kutembea.

Sera ya kampuni ni nayoyiona kwa maana kubwa ni ile inayolinda au na kupendeleza maadili, uwajibikaji na ustawi wa wafanya kazi. Kampuni ya nye sera nzuri utuwa mwelekeo wazi, wajinsi, wafanyi kazi, wanaposwa kushirikiana, kufanya kazi na kuhishimu mazingira ya kazi. Hii usaidia kwa kikisha madili, uwazi na heshima vina dumishwa na kufanya kila mtu ajisikie salama na kuthaminiwa kazini. Kwanza napenda kampuni iwe na sera ya usawa na heshima kwa wote. Hii inausisha kutokubali ubaguzi, unyanyasaji au dhuluma yote kazini. Sera hii inahakikisha kila mfanyikazi, ananafasi sawa ya kufanikisha kazi, kwenyesha ujuzi wake na kushirikia na bila hofu. Ni muhimu kwa kuwa inaimarisha mshikamano wa timu na kufanya kila mtu ajisikie nisehimu ya familia ya kampuni. Pili, sera ya usalama kazini na faraga ni muyumu sana. Kampuni na posa hakikisha wa fanyikazi, wanaweka na kufuata kanuni zinazolinda tarifa za wateja, nyeraka za kampuni na usalama wa mifumo ya kidigitali. Hii inapunguza hatari za uvunjaji wa data, kudanganyo na au migogoro ya kishiria. Sera nzuri ya usalama pia inajumuisha afya na usalama wamwili kazini. Tatu, napenda kampuni iwe na sera ya maendeleo na mafunzo kwa hafanyikazi. Hii inausisha kuwa hafanyikazi wanapewa fursa na kujifunza ujuzi mpia. Kujiendeleza kitayaluma na kupata mwongozo unawawezesha kufanikisha malengwa yao. Kampuni nyesera hii inaboresha morali ya wafanyikazi na kufanikisha mafanikio ya pamoja. Pili mwisho sera ya madili na wajibikaji pia ni muhimu katika kampuni.

Michezo ninayopenda kutazama ni mchanganyiko wa michezo ya mipira wa miguu na mashindano ya mbio au riadha kwa sababu kila mmoja hutoa msisimiko wa kipekee, shauku na furaha ya kipekee. Kila mara ninapokuwa nikiangalia michezo hii nahisi kama niko sehemu ya tukio, nikishiriki na mashabiki wengine hisia za ushahidi, ushindi, kicheko na msisimuko wa michezo. Kwanza, napenda kutazama mchezo ya mpira wa miguu, hasa ligi kuu au mashindano ya kimataifa. Napenda mpira wa miguu kwa sababu, unachanganya mbinu, kasi na hisia. Nafurahia jinsi wachezaji wanavyopanga mikakati, kupiga pasi na kushambulia goli. Kila wakati goli linapopigwa nahisi msisimuko mkubwa, kicheko na shauku, isio na kifani. Moja ya michezo ambayo ilinishangaza sana, ilikuwa mchezo wa mashindano ya kimataifa ambapo timu ya nyumbani ilishinda kwa goli la dakika za mwisho. Nilihisi msisimko na furaha isio na kifani na siku hiyo nikaangalia mchezo mzima nikiwa nimesimama karibu na runinga bila kuwacha. Pili, napenda pia kutazama mchezo wa kikapu hasa mashindano makubwa au michuano ya timu za taifa. Mchezo huu unahitaji ujasiri, kasi na mbinu za haraka. Niliipokuwa nikiangalia mchezo fulani, nilishangaji jinsi wachezaji walivyopiga pointi za mwisho na kubadilisha matokeo ya michezo kwa sekunde chache. Uzoefu huo unanifanya nijisikie msisimuko mkubwa na hamasa ya kushangilia pamoja na wapenzi wa mchezo. Pia, napenda kutazama mashindano ya ridhaa na mbio hasa pale ambapo ushindani ni mkubwa.

Mimi binafsi napendelea kusoma habari kwenye mitandao kuliko gazeti la karatasi. Ingawa kila moja lina faida yake sababu kuu ni kuamba habari mitandaoni zinapatikana haraka kwa wakati halisi na kwa uraisi mkubwa. Hii inaniwezesha kujua kinachoendelea duniani, ndani na nje ya nchi bila kusubiri gazeti la asubui. Habari mtandaoni pia hunipa upatikanaji wa vianzo vingi kwa wakati mmoja. Ninaweza kulinganisha ripoti, kutoka tovuti, tofauti, kusoma uchambuzi wa kina, kuona picture au video za tukio na hata kusama mauni ya watazamaji wengine. Hii hunipa mtazamo mpana na kunisaidia kuelewa habari kwa kina zaidi kuliko kusama gazidi na karata sipeke. Pia mtandao unipa uhuru wa kusoma kwa wakati unaonipendeza na weza kusoma habari chache mchana au kuzifuatilia kwa kina jiuni bila kujali muda wa utapishaji wa gazeti. Hii ufanya habari kuwa rahisi kufuatilia na kusaidia kupanga ratiba yangu bila msongamano. Hata hivyo pakati mwingine napenda gazeti la karatasi kama burudani ya mapumziko. Kusoma gazeti, kunatoa hisia ya utulivu, unaweza kupumzika kwa kurasa, kuangalia picha na kutojiusisha na skrini au simu. Lakini kwa ufanisi na uhakika wa kupata abari za haraka. Mitandao ndiyo inayo, ninayopenda zaidi. Kwa kifupi, napendelea habari mtandaoni kwa urahisi, haraka na upatikanaji wa vyanzo vingi. Lakini pia napenda gazeti la karatasi kama njia ya kupunguza na kufrahia mwendo wa kita maduni wa kusoma.

Ninapenda kusaidia jamii yangu kwa njia ndogo ndogo lakini zenye maana. Kwa sababu naamini mabadiliko makubwa huanza na hatua ndogo za kila siku. Sihitaji kuwa na rasili mali nyingi ili kusaidia. Kilicho muhimu ni nia muda na moyo wa kujali wengine. Kwanza, ninasaidia jamii yangu kwa kushiriki maarifa na muda wangu. Ikiwa kuna mtu anahitaji msaada wa kuelewa jambo fulani kama masomo, kazi, au hata ushauri wa kawaida. Huwa tayari kusikiliza na kusaidia pale napoweza. Kusikiliza mtu na kumpa moyo wakati, ana changamoto ni msaada mkubwa kuliko, tunavyodhani. Pili, napenda kushiriki katika shughuli za jamii kama usafi wa mazingira, michango midogo midogo au kusaidia kwenye shughuli za kijiji au mtaa. Hata kushiriki kusafisha mazingira au kupanda miti ni njia ya moja kwa moja ya kuboresha mahali tunapoishi na kulifanya liwe bora kwa wote. Tatu, ninahitaji, ninajitahidi kuwa mfano mzuri katika jamii kwa kuheshimu wengine kufuata sheria na kuonyesha maadili mema. Kuwa mtu mwaminifu mwenye, heshima na anayejali huweza kuwa hamasisha wengine kufuata vivyo hivyo. Mabadiliko ya kweli huanza na tabia ya mtu mmoja mmoja. Pia napenda kusaidia kwa ajili ya kiuchumi pale inapowezekana, hata kama ni kidogo. Kama kununua bidhaa kwa wafanyibiashara wadogo kusaidia mtu aliye katika shida au kushiriki katika michango ya kusaidia wahitaji. Msahada mdogo unaweza kuleta faraja kubwa kwa mtu mwingine. Kwa kifupi, nasaidia jamii yangu kwa kushirikisha muda na maarifa kushiriki katika shughuli za kijamii na kuishi kwa maadili mema.

Kuna hatua katha ninazofanya kila siku kupunguza matumizi ya plastiki kwa sababu plastiki nyingi uchangia uchafuzi wa mazingira kuharibu wanyama na kuathiri afya ya binadamu. Kama mimi, si lazima hatua zangu ziwe kubwa sana. Hata mabadiliko madogo ya kila siku yanaweza kuleta tofauti. Kwanza napendelea kutumia mifuko kuliko badala ya mifuko ya nguo badala ya mifuko ya plastiki wakati wa kununuwa bitha dukani. Hii ni njia rahisi ya kupunguza plastiki nazotumika mara moja. Na mara nyingi napanga kununuwa bitha katha kwa wakati moja ili kupunguza idadi ya safari na mfuko nayotumia. Pili, napendelea kuchagua bithaa zenye pakiti zinazoweza kutumika tena. Kwa mfano, badala ya kununuwa bithaa zilizokwenye plastiki zinazotumika maramoja, napendelea zile zilizoko kwenye karatasi au chupa zinazoweza kutumika tena. Hii, usaidia kupunguza taka za plastiki zinazopotea kwenye mazingira. Tatu, napenda kutumia tena plastiki zilizopo baada ya kuzitupa mara kwa moja. Kwa mfano, mabegi ya plastiki chupa au kontena za chakula ambazo bado zinaweza kutumika upakiwa au kutumika nyumbani kwa kuifathi chakula au vitu vingine. Hii inasababisha plastiki hizo ziwe na maisha marefu badala ya kuwa taka haraka. Mwisho ni nashirikiana na wengine kwa kufundisha na kushirikiana juya kupunguza plastiki. Kama kushiriki mbinu nzuri za kupunguza matumizi, kuchangia kwenye shugli za usafi wa mazingira au hata kusaidia kusafirisha taka za plastiki kwa njia sahihi. Kushirikiana kunasaidia kuongeza uwelewa na kuunda tabia bora za kijami.

Napenda mkate unaopikwa kwa viungo safi wenye unyevunyevu wa kutosha na ladha nzuri. Si mkate wa kupaka mafuta tu. Kila mara napenda mkate unaopatikana nyumbani au ule wa mkate wa atisani. Ambao unaonekana umeandaliwa kwa makini na una ladha ya kipeke badala ya mkate Badala ya mkate wa viwandani. Kwa mfano napenda mkate wa ngano mzuri unaopatikana wenye ngozi nyepesi na ndani na ndani laini kwa sababu unakamilisha chakula na unaweza kuliwa na siagi jamu au chakula kingine. Pia napenda mkate wa mahindi au mkate wa viazi. Hasa pale unapokuwa na harufu nzuri na ladha asili. Mkate kama huu hunipa furaha ndogo wakati wa kula na mara nyingine hunisaidia kuonja ladha za asili bila vitu vya ziada. Kitu kingine kinachonivutia ni mkate unaoweza kutumika kwa mchanganyiko wa chakula kama tosti au hata kula kwa njia ya kawaida na chai au kahawa. Hii hunifanya nijisikie furaha na kurithika. Kwani kila kipande cha mkate kina ladha na unyevunyevu unaokamilisha chakula. Kwa kifupi napenda mkate wa ngano safi atisani au ule wa nyumbani unaopikwa kwa makini unaolainisha na kuleta furaha wakati wa kula. Kila kipande cha mkate ni kumbukumbu ndogo ya ladha nzuri, utulivu na furaha ya chakula cha kawaida.

Ningependa sana kutembelea misri ya kale, hasa ama piramidi ya giza. Mahali hapo pana historia ya ajabu. Jinsi yalivyo jengwa maelfu na miaka iliopita bado ni kitendawili kikubwa. Lakini ningependa pia kuona mto nile na mabaki ya hekalu kama lugzor na kanak kwa sababu yanaonyesha ustaarabu wa zamani ulioendelea katika sayansi, ujenzi na utamaduni.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbali mbali kwa sababu naamini jamii imara huanza na ushiriki wa kila mtu. Hata kwa mambo madogo, kwanza kabisa ninashiriki kwa kushirikiana na watu wanaonizunguka kama majirani na marafiki kwa kudumisha mahusiano mazuri kuheshimiana na kusaidiana pale panapo itajika. Kwa mfano, ikiwa kuna jirani ana shida au anaitaji msaada, huwa niko tayari kutoa msaada wangu, iwe ni shauri, kazi ndogo ndogo, au hata kusikiliza tu pale mtu anapoitaji kuzungumza. Hii husaidia kujenga mshikamano na kuimarisha uhusiano ndani ya jamii. Pili ninashiriki katika jamii kupitia shugli za kijamii na maendeleo. Kama vile mikutano ya jamii harambee hau shugli za usafi wa mazingira. Kushiriki katika shugli hizi unifanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya jamii na kunanipa nafasi ya kuchangia mawazo yangu kwa ajili ya maelewano ya wote. Kwa mfano kushiriki katika usafi wa mazingira usaidia kuweka eneo letu safi na salama na pia ufundisha watu umuhimu wa kulinda mazingira yetu kwa ajili ya kizazi cha sasa na kijacho. Zaidi ya hayo, ninashiriki katika jamii kwa kutoa maarifa au ujuzi nilionao. Hasa pale, ninapoweza kusaidia wengine kujifunza au kuboresha maisha yao. Hii inaweza kuwa kwa kuwashauri vijana, kuwahamasisha watoto kusoma kwa bidii, au kushiriki taarifa muhimu zinazoweza kuwasaidia watu kufanya maamuzi bora katika maisha yao ya kila siku. Naamini kushiriki maarifa ni njia moja ya kuinua jamii kwa jumla. Mwisho nashiriki katika jamii kwa kuzingatia maadili mema kuwa mwaminifu, heshima na uwajibikaji.

Zoeya nzuri ambalo nimelijenga ni lile la kusoma na kujifunza kila siku. Kwa muda sasa nimefanya hivyo kwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku na ni mewona faida kubwa kutoka kwake. Kila asubui au jioni, hata kama ni dakika chache tu huwa nakaa nikisoma kitu cha kujifunza. Iwe ni kitabu, makala au hata tarifa ya kielimu mtandaoni. Zoeya hili limenisaidia kuongeza uwelewa wangu kunipanua mtazamu na pia kunisaidia kuendeleza ubunifu na mawazo mapia katika maisha yangu ya kila siku. Kwa kweli, mimegundua kuwa zoeya hili si tuli na linisaidia mimi, bali pia inanisaidia kuatiri wenzangu wengine kwa njia chanya. Kwa sababu, najua kwamba, ninapoongea au kushirikia na wengine, najua mambo zaidi, na kwa hivyo, natua ushauri sahihi au msaada wenye maana. Pia, nimejenga zoe la kusafirisha na kupanga mahali ninapoishi. Hii, ni zoe ambalo linanisaidia kuwa na utulivu wakili na pia kunipa hali nzuri na kuwa na mazingira safi na enye mpangilio. Kwa mfano, kila siku nakuwa na muda wakupanga kusafisha au kuandaa vitu vyangu. Na hili, lanisaidia kuwanza siku kwa mtazamo mzuri na nguvu chanya. Pia, lanisaidia kuwa na nitamu, binafsi, jambo ambalo linaenea katika kila kipengele cha maisha yangu. Kutoka kazini, adi mausiano na watu wengine. Zahidi ya hayo, nimejenga zoe la kusaidia wengine, pale panapoetajika. Hili ni zoe ambalo inanisaidia kuunda usiano mzuri na jamii yangu. Hata kwa vitendo vidogu kama kutua ushauri, kushurikiana, katika shuguliza kijamii au kusaidia jirani. Ninaona zoe hili linaniletea furaha na utulivu, wa ndani, na inisaidia kujenga mshikamano na yeshima na watu wanaonezunguka.

Hiyo, napenda sana kula samaki. Nimoja ya vyakula inavyovithamini kwa sababu nyingi. Konza kabisa, samaki ni chakula kitamu na chenye afya. Wana proteini ya kutosha inawesaidia kujenga mwili, na pia wanavirutubisho muhimu kama omega 3. Ambavyo, ni vizuri kwa afya ya moyo na akili. Kula samaki unifanya nijisikia mwepesi na mwenye nguvu. Tofauti na vyakula vingine na binabiweza kumtosha mtu haraka. Pili napenda kula samaki kwa sababu wanaandaliwa kwa njia mbali mbali. Samaki anaweza kukaangwa, kuchemshwa, kuchomwa au kupikwa kwa mchuzi mzito na kila njia ina latha yake ya kipikie. Katika jamii yetu, samaki mara nyingi upikwa kwa viungo vya asili kama vitungu, nyanya na pili pili. Jambo, lonalofanya latha yake iwe ya kuvutia zaidi. Kula samaki pamoja na ugali au wali, ni chakula kina, kinacho niridhisha sana na kunifanya nijisikia nimeshiba na kufurahia mlo wangu. Zaidi ya hayo, kula samaki kuna maana ya kijamii na kitamaduni. Mara nyingi samaki huliwa wakati wa kukutana na familia au marafiki. Asa katika maeneo ya karibu na maziwa au mito. Kula samaki pamoja huleta furaha, mazungumzo mazuri na huimarisha usiano katia watu. Hivyo basi, si chakula tu, bali ni njia ya kuleta watu pamoja na kushirikiana. Kwa jumla, jibu langu ni ndiyo napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye latha mzuri, chenye afya njema na pia kina mchangu mkubwa katika kwemaresha mausiano ya kijami. Ni chakula ambacho, nikikipata mezani, hunifurahisha na kunifanya, lijisikie, nimeridhika kabisa.

Mazingira ya kazi inayoyapendelea ni yale ambayo yananipa uhurua kufanya kazi kwa makini na kwa ubunifu, lakini pia yanakuwa na mshikamano mzuri katia wenzangu. Kwa mfano, napenda kuwa sihemu ambayo kuna mpangilio na nidhamu, ambapo kila kitu kipo wazi na kila mtu anajua majukumu yake, lakini pia kuna nafasi ya kuzungumza, kushurikiana na kubailishana mawazo. Hii usaidia kila mmoja kufanya kazi kwa ufanisi na pia huondoa mkazo husio walazima. Zaidi ya hayo napendelea mazingira ya kazi ambayo yanahimiza mawasiliano ya uwazi. Napenda kuwa sehemu ambapo unaweza kuhuliza maswali bila hufu, kutua mapendikezo bila wasiwasi na pia kusikiliza maoni ya wingini kwa heshima. Mazingira kama haya, uchochea ubunifu, ufanya mtu ajisikie huru na huongeza matisha ya kufanya kazi kwa BDI. Wakati mazingira ya kazi nienye mshikamano na heshima, uchangia sana katika kuongeza, tija na kurahisisha kufanikisha malengo ya timu. Pia napenda mazingire ya kazi ambayo ya na mvuto wa kiakili na kiisia. Ambapo kuna mwanga mzuri nafasi ya kutembea kidogo na sehemu tulivu ya kufanya kazi. Mazingira yenye huzuni au kelele nyingi kuwa kinasababisha uchovu wa kili na kupunguza umakini. Kwa hivyo ni muhimu kuwa na mazingira yenye utulivu lakini pia yenye muamko ili kuendeleza ubunifu wa kuimarisha tija. Mwisho napendelea mazingire ya kazi ambayo ya na dhamini maendeleo kibinafsi. Hii ni pamoja na nafasi ya kujifunza, kushirikia na mwingine wenye ujuzi tofauti na kupata mrejesho unausaidia kukua. Nafasi kama hizi ufanya mtu ajisikie, sehemu, ya timu na pia uchochea kujitahidi zaidi kwa bora kila siku.

Chumba ninachokipenda nyumbani ni jikoni na nisehemu ambayo kwa kwili nimejenga usiano wakaribu na haya kwa sababu ni mahali ambapo napata furaha kubwa na utulivu. Kwanza kabisa jiko si tu si tu ni mahali pa kupikia chakula bali ni kituo chamshikamano wa familia. Mara nyingi pale unapopika, wenzangu wanakuja kushirikiana, kuzungumuza na mara nyingi kushiriki mapishi na hii ufanya kazi ya kupika kwa burudani na si kazi ngumu tu. Hivyo, jiko ni mahali ambapo unapata furaha, si kwa ajili ya chakula tu, bali kwa sababu ya hisia, ya mshikamano na familia. Pala ni napokua jikoni, tabia yangu ya kawaida ni kuandaa chakula kwa utulivu na kwa umakini, kujaribu mapishi mapya au kuboresha latha ya chakula cha familia. Napenda kutumia viungo, vya asili, kujaribu mbinu mpia na mara nyingine kusikiliza mziki ili kufanya muda wa kupika uwe na burudani. Hii ufanya jiko liwe mahali pa kutulia lakini pia pa ubunifu kwani unapopika unapata nafasi ya kuunda kitu chenye latha nzuri na unaposhirikia na wengine unapata isia ya kuridhika na furaha ya pamoja. Kinachofanya chumba hiki kipendeke zaidi ni wepo wa arufu nzuri, mandhari safi, na vifaa vyote vina vio rahisisha kazi. Arufu ya vyakula vina vio pikwa, latha ya chakula, kinapo, malizika, na kuwana familia kifraia matakio ni jambo linalofanya, lijisikia amani na kurithika. Pia jikoni linaonyesha ufanisi na nithamu kuanda kupanga viombo na kuweka kila kitu mahali pake. Jambo lilalofundisha ubumilivu na taratibu. Kwa hakika, jiko, si chumba cha kawaida kwangu ni sihimu ya furaha, ubunivu, mshikamano wa familia na utulivu wa akili.

Jambo ambalo unapendelea mbele kazini kwa mawasiliano ni uwepo wa mawasiliano ya wazi, ya heshima na inyemshikamano. Kwa kweli, mawasiliano kazini si tukuzungumza au kutuma barua pepe. Bali, ni njia ya kuelewana, kushirikiana na kufanikisha malengo ya pamoja. Napenda pale ambapo, kila mtu anajua kwamba anaweza kutuwa maoni yake bila hofu, kuuliza maswali au kutoa mapendikezo kwa uhuru, na pia kusikiliza maoni ya wengine kwa heshima. Mazingira kama haya, uchangia sana katika kuongeza motisha, kufanya kazi kwa urahisi na kuepuka migongano isio ya lazima. Zaidi ya hayo, jambo muhimu ni uwepo wa fahamu ya pande zote. Hii inamanisha kila mtu anailua majukumu yake malengo yatimu na anafasia kila mtu kazini. Kwa mfano, wakati tunapokuwa kwenye mkutano au kikao cha kazi, ni muhimu kwa mba mawasiliano yawe wazi na ya moja kwa moja bila kubishana bila sababu au kupeleka ishara za kuchanganya. Kii usaidia kila mtu kufanya kazi kwa utulivu, kuhakikisha kila jambul nafanyikuwa kwa wakati na kuondoa hofu au kutokuwa na hakika kazini. Zaidi ya hayo, napendelea jambul na mawasiliano ya kirafiki na inye mshikamano. Hii ni pale ambapo, unaweza kucheka kidogo, badilisha mawazo ya kirafiki na kushirikiana kwa urahisi. Hali kama hii ufanya kazi kuwa ya furaha zaidi na pia uongeza mshikamano wa timu. Pia inasaidia kushugulikia changamoto au matatizo kwa urahisi zaidi. Kwa sababu, kila mtu anajua anaweza kuzungumza kwa uwazi na kupata msaada pale anapoitaji. Kwa ukakika, jambo la mawasiliano kazini inapendelea ni wale wenye uwazi, heshima, mshikamano na ufahamu wa kila moja.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi uchukua muda huu kuwa nafasi ya kupumzika akili na mwili, ili kurudisha nguvu na kuendelea na kazi kwa umakini. Kwanza kabisa, mara nyingi, napenda kutembea kidogo, ndani au karibu na ofisi, utembea kunanisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuondoa uchovu wa muda mfupi, na kunipa isia ya huru kutoka kwenye kazi nzito au huza muda mrifu. Wakati unapopomzika kwa namna hii, akili inapata nafasi ya kupumua na mara nyingine ufikiria kwa utulivu zaidi. Zaidi ya hayo, wakati wamapumziko pia napenda kusikiliza muziki. Hii ni njia nzuri ya kujiburudisha na kupata msukosuko wa furaha ndani ya muda mfupi. Mziki unapoingia kichwani, unachukua mawazo mbali na kazi nzito na huleta hisia za utulivu na furaha. Hii pia usaidia kuongeza motisha na kufanya mtu ajisikie tayari kuendelea na kazi kwa nguvu mpia. Mara nyingine napenda pia kutumia mapumziko haya kwa kwasiliana na wenzangu kwa njia ya kirafiki kama kuzungumza kidogo kucheka au kubadilishana na mawazo yasio rasma. Hii ufanya mazingira ya kazi kuwa yenye mshikamano na pia uongeza usiano mzuri kati ya wafanyi kazi. Kwa kweli, mapumziko haya, madogo ni njia moja ya kujenga mshikamano wakijamii kazini, jambu ambalo linasaidia kufanya kazi kuwa rahisi na enye furaha. Muisho, wakati muingine, napumzika kwa kufikiria malengo yango binafsi na kupanga muda wa siku. Hii ufanya mapumziko kuwa nafaida zaidi. Si tu kwa ajili ya kupumzika, bali pia kuongeza tija na kupanga ratiba nzuri ya kazi. Kwa hakika, wakati wa mapumziko kazini ni muda, muhimu wa kupumzika, kujiburudisha, kuongeza motisha na kuunda mshikamano mzuri na wenzangu.

Kwanza kabisa napenda kuhakikisha kuwa kila mshiriki wa timu anaelewa majukumu yake na malengo ya timu. Kwa kufanya hivyo, kila mtu anajua ni nini, inachoitajika, nani anashirikiana naye, nani jinsi gani kazi yake inavyo unganisha na kazi za wengine Hii, ufanya kila mmoja ajisikie kuwa muhimu, kwa hivyo anatimiza wajibu wake kwa moyo wote. Jambo linalochochea mshikamano wa kwelik katika timu. Zaidi ya hayo ninahimiza ushirikiano kwa kuunda mawasiliano ya wazi na ya heshima. Napenda pale ambapo kila mshiriki anaweza kutua mawazo yake bila hofu kuuliza swali na pia kusikiliza maoni ya wengine kwa makini. Mazingira kama haya hufundisha mshikamano, humilivu na heshima ya kila mtu. Pia, mawasiliano ya wazi husaidia kushugulikia changamoto au migongano ya wazi kwa urahisi kwa sababu kila mtu anajua na ana nafasi ya na umuhimu wake katika timu. Pia, ninahimizo ushirikiano kwa ushirikisha kila mshiriki katika maamuzi na majukumu muhimu. Mu ya timu si tu mfuasi wa maagizo. Wakati kila mtu anahisi kuwa mawazo yake yanathaminiwa, hufanya kazi kwa bidii zaidi huchangia mawazo mapya na huongeza ubunifu katika timu. Zaidi ya hayo, napenda kutumia mifano ya moja kwa moja na kuonyesha mshikamano. Kwa mfano kushirikiana na wengine kutuoa msaada pale panapo hitajika au kuungana katika miradi fulani kunahimiza kila mshiriki kuigiza mfano mzuri. Hii huunda mazingira ya mshikamano ya kweli ambapo kila mtu anahisi kuunganishwa, kuthaminiwa na kuitajika. Kwa hakika ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuweka mawasiliano wazi kushirikisha katika kushirikisha kila mshiriki kutuoa mfano na kwa kuhakikisha kila mmoja ana hisi kuwa sehemu ya timu.

Ninasherekia siku kuu kwa njia ya utulivu, furaha na kushurikia na na watu naowapenda. Asaa familia na marafiki wa karibu. Kwangu sikukuu si tu kuhusu mapumziko au burudani. Bali ni wakati wa kuimarisha mausiano kushukuru kwa maisha na kuunda kumbukumbu nzuri pamoja na watu walioko karibu nami. Mara nyingi ninapojua siku kuu inakaribia, uanza kujianda mapema kwa kupanga shugli zita kazo. Shugli zitakazofanyika hiyo siku iwe ya kipeke na yenye maana. Wakati wa sikukuu, jambo kubwa nalofanya ni kukaa na familia. Tunapika pamoja, tunashirikiana kazi za nyumbani na mara nyingi tunakula chakula cha pamoja. Kupika chakula cha sikukuu hua ni burudani enyewe kwa sababu kila mtu anashiriki kwa namna yake. Kuanzia maandalizi hadi kula pamoja. Chakula kizuri huleta watu karibu na huleta furaha na manzungummzo mengi mezani. Pia natumia muda wa sikukuu kupumzika na kujiburudisha. Hii inaweza kuwa kusikiliza mziki kutazama filamu au kutoka kidogo kutembea na marafiki. Wakati mwingine tunatembeleana kupeana salamu na kushirikia na vicheko shugli hizi unisaidia kuondoa msongo wa mawazo ulio kusanyika wakati wakazi au majukumu ya kila siku na unifanya nijisikie mwenye amani na furaha. Zaidi ya hayo, sikukuu ni wakati mzuri wa kutafakari na kushukuru. Ninachukua muda wa kufikiria mambo, niliopitia, mafanikio niliopata, na changamoto nilizoshinda. Pia ninashukuru kwa afya, familia na fursa nilizonazo. Hii hunipa nguvu mpia na mtazamo chanya wa kuendelea mbele baada ya siku kuhu kuisha kwa jumla na shirikia siku kuhu kwa kushirikiana na familia kulapa moja kupomzika kuburudisha na kushukuru kwa sababu hizo ndizo na zafanya siku kuhu uyo maana ya kweli na pia kuniacha na furaha ya kudumu hata baada ya siku hiyo kupita.

Mnyama ambaye ningependa sana kumfuga ni mbwa. Mbwa ni mnyama ninayempenda kwa sababu anajulikana sana kwa uaminifu, upendo na ulinzi wake kwa binadamu. Mbwa si mnyama wa kawaida tu bali, ni rafiki wakaribu sana ambaye anaweza kuleta furaha na usalama nyumbani. Ningependa kumfuga mbwa kwa sababu, ana uwezo wakuelewa hisia za binadamu na mara nyingi huonyesha upendo wake kwa vitendo, kwa kucheza, kufuata mwenyewe na kulinda nyumba. Ningependa kumfuga mbwa kwa sababu pia, ni mnyama ambaye msaada mkubwa katika maisha ya kila siku. Mbwa anaweza kusaidia kulinda nyumba, kutoa tahadhari pale kuna hatari na pia kuleta hali ya usalama kwa familia. Zaidi ya hayo, mbwa ni mnyama anayependa kushirikiana na binadamu. Hivyo, hunifanya nijisikie kuwa na rafiki wa kweli nyumbani. Kuwa na mbwa pia, kunanisaidia kuwa na ratiba nzuri ya mazoezi kwa sababu mbwa anahitaji kutembea na kucheza mara kwa mara. Pia, kumfuga mbwa kungekua njia nzuri ya kujifunza uwajibikaji. Kumtunza mbwa kunahitaji muda, subira na uangalizi. Kuanzia kumpatia chakula, maji, afya, hadi kumpa mapenzi. Hii hunifundisha kujali kiumbe mwingine na kuwa na nidhamu katika maisha ya kila siku. Pia, mbwa huleta furaha kubwa kwa familia hasa kwa watoto kwa sababu hujenga, urafiki na huwafundisha watoto pia huruma na upendo kwa wanyama. Kwa ujumla, mimi mnyama ambaye ningependa kumfuga ni mbwa kwa sababu ni mwenye upendo, ni mnyama mwaminifu na mchango mkubwa katika maisha ya binadamu. Kuwa na mba nyumbani kungeleta furaha, usalama ambao ni jambu nzuri sana katika boma na mshikamano wa familia na kunifanya nijisikie kuwa na rafiki wa kweli kila siku ya maisha yangu.

Mfumo wa simu ninaupenda zaidi ni ule wa Android. Napendelea huu mfumo kwa sababu ni mfumo unaompa mtu mtumiaji uhuru mkubwa kutumia simu kulingana na maichaji ya kebinafsi. Kwa mfumo huu mtu anaweza kubadilisha mpangilio mingi ya simu kwanzia muonekano wa screen, matumizi ya programu, hadi na miya kupanga faili. Uhuru huu unifanya nijisikie kuwa na uthabiti kamili wa simu yangu na kuitumia kwa anjili inayofa zaidi. Sababu nyingine inaunifanya nipende mfumo wa huu wa simu wa Android ni urahisi wa kutumia na upatikanaji wa simu za bei tofauti. Mfumo huu upatikana kwenye simu nyingine nyingi za nyebei na fuu hadi zile za garama kubwa. Hivyo mtu anaweza kuchagua simu kulingana na uwezo wake wakifedha bila kulazimika kubadili mfumo. Pia mfumo huu inaruhusu kushusha na kutumia programu nyingi kwa urahisi na mara nyingi programu nyingi upatikana buri au kwa garama ndogo. Zaidi ya hayo napenda mfumo huu kwa sababu ya urahisiwa kushirikisha faili kama picha, video au nyaraka. Na ni rahisi sana kuhamisha faili kutoka simu kuenda kompyuta au kushiriki na simu nyingine bila matatizo makubwa. Hii ni faida kubwa sana hasa kwa mtu anayipenda kutumia simu kwa kazi, masomo au shughuli za kila siku zinazo hitaji kubadilishana taarifa mara kwa mara. Pia mfumo huo unipa na fasi ya kuboresha na kusa sisha matumizi ya simu kulingana na maendeleo ya teknolojia. Kuna programu nyingi zinazo saidia kuongeza tija, kupanga muda, kujifunza au hata kujiburudisha. Hii unifanya nitumie simu si tu kwa mawasiliano. Bali pia kama chombo cha maendeleo binafsi na kazi.

Kinywaji cha baridi ninachokipenda zaidi ni juisi ya matunda ya asili. Asa juisi ya maembe au passion ilio pozwa vizuri. Napenda kinyuaji hiki kwa sababu ni chenye latha nzuri, cha kuburudisha na pia faida kwa afya. Tofauti na vinyuaji vya soda, juisi ya asili kunifanya nijisikie ni mishiba na mwenye nguvu bila kuhisi uzito au uchovu badaye. Kila napukunye wa juisi baridi hasa wakati wajua kali na hisi mwili wangu unapata na fuu na akili inakua tulivu. Napenda sana kunywa juisi ya baridi nikima nyumbani au baada ya kazi ndefu. Baada ya siku yenye shuguli nyingi, kunye wa glasi ya juisi baridi unisaidia kupumzika na kurudisha nguvu. Pia ni kinywaji kinachofurahia kunywa nikiwa na familia au marafiki. Asaa wakati ya mapumziko, sherehe ndogo au chakula cha pamoja. Mazingira yanapokua mazuri na mazungumzo yanaendelea. Juisi baridi huongeza furaha ya wakati huo. Sababu nyingine inofanya nipende kinywaji hiki ni kwa sababu kinaweza kuandaliwa kwanjia rahisi na safi. Unapokamua matunda yenyewe, unajua unakunywa kitu safi na chenye virutubisho. Pia harufu ya matunda na rangi yake nzuri uangeza hamu ya kunywa. Wakati mwingine, inapenda kuangeza barafu kidogo ili kufanya kinyuaji kiwe baridi zaidi na chenye kuburudisha sana. Kwa jumla, juisi ya matunda ya baridi ni kinywaji ninachokipenda kwa sababu uchanganya latha nzuri, afia na burudani. Unifanya nijisikia nikiwa na nguvu, furaha na utulivu. Hasa katika hali ya joto, ndiyo maana nikipewa chaguo la kinyuaji cha baridi, juisi ya asili ndiyo chaguo langu la kwanza kabisa.

Aina ya keki ninaayo ipenda zaidi ni keki ya chokleti yenye krimu ya vanila. Napenda keki hii kwa sababu inaladhaa tamu na ya kuvutia ambayo inaunganishwa na unyevu wa krimu. Jambo linalofanya kila kipande cha keki kuwa kitamu sana. Kila ninapokula kipande cha keki hii nahisi furaha ndani ya moyo na mwili wangu unapokea raha kidogo Hali inayoongeza furaha ya kipekee. Ladhaa yake kipekee huchangia hisia za furaha na burudani hususan katika hafla maalum au sherehe za familia. Napenda kula keki hii nyumbani au katika hafla ndogo za sherehe. Kama vile siku ya kuzaliwa, sikukuu au sherehe za familia na marafiki wa karibu. Keki mara nyingi huburudisha wakati kwa sababu inashirikishwa na wengine na hivyo kuongeza furaha na kumbukumbu nzuri. Hali ya kusherehekea inapokuwa nzuri keki hii unaongeza shangwe na kuifanya hafla hiyo kuwa ya kipeke. Zaidi ya hayo, napenda keki ya chokleti kwa sababu ni rahisi kupata na kuanda. Huku ikiendelea kuwa tamu ya kuvutia. Hata inapo, inapokaangwa nyumbani unaweza kuongeza ladha nyingine kama chokleti nyeusi au matunda na hivyo kuifanya keki hiyo kuwa ya kipeke na yenye kuridhisha Pia harufu ya keki ya choklete ikitoka kwenye tanuri au oveni univutia sana na hunifanya nijisikie furaha hata kabla ya kukula. Kwa hakika keki ya chokleti yenye krimu ya vanilla ni keki ninayopendelea kwasababu inaladha tamu.

Hali ya hewa leo, leo ni siku yenye mawingu mengi mchana na hewa kuwa nzito kiasi. Si jua kali sana, bali si baridi pia. Asubuhi na jioni inakuwa na giza la mawingu, lakini bado ni hali ya hewa iliyonyooka, si ya mvua kubwa. Mawingu yanajaa hewani na kuna uwezekano mdogo sana wa mvua ya leo, labda mawingu yatatanda bila mvua kubwa. Kwa ujumla, hali hii ni ya joto la wastani na mawingu. Si mvua kubwa na si baridi kali. Inakuwa siku nzuri kwa shughuli nyingi bila kukatwa na mvua. Kwa hali ya leo ya hewa, nimevaa shati la mikono mirefu au tishati na suruali nyepesi kwa sababu mchana bado ni joto la wastani, lakini mawingu yanaweza kufanya upepo uwe mzito kidogo usiku. Ndiyo, napenda hali kama hii mawingu na joto la wastani kwa sababu, si jua kali kupita kiasi, hivyo ni rahisi kufanya kazi, kutembea nje na kutolia bila msongo wa mawazo wa joto kali. Ningefanya nini leo kwa hali ya hii hewa? Jambo ambalo ningefanya ningetumia muda huu, ni kutembea au kufanya mazowzi ya mchana kwa sababu, jua siyo kali sana. Kukaa na marafiki au familia kwenye bustani au eneo la wazi ili kufurahia hewa safi. Ikiwa kuna kazi nje kama kusafisha magari, kupika nje au kutengeneza bustani. Ni siku nzuri ya kufanya kazi hiyo Hali hii ya hewa huwa inanifurahisha sana kwa sababu, sipendi wakati kuna joto nyingi sana kwa sababu joto huwa inanifanya nisikie siko vizuri na pia sipendi wakati kuna mvua mingi kwa sababu mvua mingi inaleta baridi na baridi inaweza kufanya nikapatwa na ugonjwa wa kukohoa. Kwa hivyo, napenda hali hii ya joto wastani na baridi kidogo.

Mimi hufanya kazi mara kwa mara na timu zambali. Kufanya kazi na timu ya mbali kuna hitaji mawasiliano ya wazi, nithamu na mpangilio mzuri. Kwani kila mshiriki yupo, mahali, tafauti na mara nyingi hatu kutani ana kwa ana. Napenda kazi kama hii kwa sababu ninatoa uhuru wakufanya kazi kutoka mahali popote huku bado nikiwa sehemu ya timu inayofanikisha malengo ya pamoja. Kwanza kabisa kufanya kazi na timu ya mbali kuna hitaji mawasiliano ya mara kwa mara kupitia simu barua pepe au program za mkutano mtandaoni. Hii husaidia kila mtu kujua anapaswa kufanya nini, nilini na nivipi majukumu ya navyounganishwa na ya wengine. Ninapenda mfumo huu kwa mawasiliano. Mfumo huu wa mawasiliano kwa sababu ufanya kazi kuwa rahisi na hutowa uwakika kwamba. Kila mtu anashirikiana kikamilifu. Zaidi ya hayo, kazi na timu ya mbali inahimiza nidhamu binafsi. Kwa kuwa hakuna mtu anaye angalia kila wakati unafanya kazi. Unajifunza kupanga muda wako vizuri, kutimiza majukumu kwa wakati na kushirikiana na uwajibikaji. Hii ufundisha uvumilivu na uwajibikaji binafsi. Jambo ambalo si tu linasaidia timu. Bali pia linakuza ujuzi na nidhamu ya mtu binafsi. Pia napenda kufanya kazi na timu ya mbali kwa sababu inaongeza ubunifu na kushirikiana kwa njia kwanjia mpya kwa hakika. Kufanya kazi na timu kwa yambali ni changamoto yenyefaida kwa sababu inahitaji mawasiliano bora ni thamu binafsi na ubunifu wapamoja. Njia hii hufanya kazi iwe yenye ufanisi na yenye mshikamano na kutoa fursa ya kujifunza na kukua kibiashara na kimaadili. Mazungumzo ya mtandaoni au kwa barua pepe mara nyingi ufunga ufungua mawazo na kushirikiana kwa njia hii na kuleta matokeo yenye bora kwa hali ya jo.